Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale? Mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana. Sasa hivi nimezima taa zote. Na kufunga mlango. Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndiyo imewekwa vizuri. Itazima siku yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpia. Nitakuwa na nguvu zaidi. Lala salama. Moyo wangu. Usiku mwema.

Je niendeshe gari au nichukue basi? Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani. Kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu. Aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yupo nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orotha. Nisikisahau kitu chochote.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

Naomba ni mpigie, sijampigia amina simu kwa muda mrefu. Naomba ni mpigie leo, niangalie hali yake. Yeye nrafiki yangu wa karibu tangu shuleni. Tumepitia mambo mingi pamoja. Mpilopita alikuwa mgonjwa, na tumaini sasa amepona. Labda tutakutana wikendi, tunywe chai pamoja. Tunaongea kila kitu bila haibu. Ndiyo maana anapenda urafiki wetu. Marafiki wakweli ni nadra sana, lazima tuwatunze, nitampigia baada ya kazi leo, tutapanga siku nzuri ya kukutana, tuzungumze kwa ulefu, urafiki ni hazina ya dhamani kubwa.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakuenda uwanjani, karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi kila siku wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.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

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. NItapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshaailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.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

Nahitaji kupumzika kidogo wiki hii imekuwa ngumu sana, ntakaa nje kwenye baraza nichukue nichukue hewa safi, anga ni nzuri leo, hakuna mawingu, nitakunjuwa mikono na miguu, mwili unauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za baruwa pepe, wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi, naomba niwe kimya tu, nisikie sauti za asili, ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu, hii ndiyo amani ya kweli.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

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inatulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani? Nandhani kukaa ndani ni bora, mvua haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa, nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani, wanafurahia na mvua. Wanasema wanataka kwenda nje waangamize maji. Lakini ni baridi sana. Sitawasomea hadithi badala yake. Siku ya mvua ni za kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto wa jioni. Watoto watapenda, baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Nina njaa sana je nipike nini leo. Kuna wali na maharagwe hapa jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina vyuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisisho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Ninahitaji kuanza kuandaa mapema. Kabla hawajaja kutoka shuleni, kazi ya kupika ni nzuri, lakini leo nimezeeka kidogo.